Wakati wa msongo wa kazi nachukua mapumziko mafupi hata dakika tano na kusimama kunyosha mwili au kutembea kidogo hunisaidia kupunguza presha. Navuta pumzi kwa makusudi, napanga upya kazi. Nikiwa na msongo, naandika upya mambo ya kufanya na kuanza na kilicho rahisi au cha haraka. Najikumbusha kuwa si kila kitu ni dharura. Hii hunisaidia kupunguza hofu na kufikiria kwa utulivu. Na sikiliza muziki laini, najambia maneno chanya, nikizidiwa sana naomba msaada au muda.